Naam nimewahi kusafiri na ndege wakati nilipo kuwa ninaenda katika nchi ya Tanzania Niliweza kupanda ndege na ndani ya ndege niliweza kufurahia manthari Niliweza kufurahia kuwa na maabiria wenzangu ambao waliokuwa wakakamavu, wasisimuvu na walikuwa wema kabisa Naam ilikuwa safari ya kufana sana.